Napenda kuenda cinema mara kadhaa inalingana na ile cinema iko kama cinema naipenda sana nitaeda na nirudi tena haraka na pia italingana ile wakati naweza kuwa naenda saa ingine niko kwa kazi saa ingine nahitajika kwa nyumba Sasa masaa kuenda kwa cinema inakosekana.

Kutia moyo wenzangu huwa nakaa na wao nawasaidia nawapatia mawaidha alafu nawafanya wa, waongee ile kitu inawasumbua saa ingine wakiongea tunaongea wanaongea nawasikiza saa ingine hua nawasikiza sana, alafu tunaenda kufanya zile vitu wanapenda sana tunaeza enda mahali kuongelea ama kukula ama kukula lunch mahali.

Napenda sana kuamuka na jua lakini unajua inabidi tu niamuke mapema junaenda kazini lakini kama siedi kwa kazi napenda sana kuamuka na jua lakini sipendi kulala mapema. Napenda kulala kama nimechelewa kazi zangu mingi za ziada huwa nafanya usiku ama kusoma vitabu zangu napenda kusoma usiku ni kilala mapema nitaamuka mapema ama usiku singizi yangu itaisha.

Ile kumbukubu niko nayo mzuri ya shule nzuri sana nikona kumbu kumbu mzuri ya mwalimu aliyenifundisha hisabati nilikuwa nampenda sana alikuwa mwalimu mzuri. Pia nikona kumbu kumbu ya marafiki zangu nilipatana na marafiki wazuri sana wengine hata wa leo tunaongea na wao tunatembeleana nilifurahia sana.

Leo hali ya hewa iko sawa ni jua na pia kuna upepo lakini si upepo baridi kuna upepo na jua na nimevaa nguo rahisi sana juu ya jua nimevaa nguo na niko tu na nimevaa kofia pia juu ya kuzuhia jua.